Naomba kuzungumzia utaratibu wangu kwa kila asubuhi. Kitu cha kwanza ama jambo la kwanza ninalolifanya baada ya kuamka ni kupiga magoti na kuomba. Baada ya kuomba mimi huenda kwa maji nanawa uso. Baada ya kunawa uso naanza kuchukua kitabu naanza kusoma kitabu ama hadithi yoyote. Kwa muda wa dakika kumi ama dakika ishirini ama thelathini. Baadaye mimi huelekea moja kwa moja hadi jikoni ili kutayarisha kiamshakinywa changu. Mimi hupenda kuamka saa kumi na moja za asubuhi hii ndo wakati mzuri na ambao unaniwezesha kujipanga na kufanya mambo yangu ya asubuhi. Kabla ya kuanzia shughuli za siku nafanya shughuli zangu kwa muda wa saa moja na nusu hivi. Ili naendelea naamka naenda kwa shughuli zangu za kila siku. Baada ya kuondoka mimi huhakikisha nimeacha kila kitu kiko sawa. Nimeacha nyumba yangu ikiwa safi. Nimefunga mlango. Ili wakati naporudi nipate kila kitu kiko sawa.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

Naomba kuzungumza kwa hili swali ambalo limeuliza je unapenda maua, diyo napenda maua, maua yanapendeza na yana maana nzuri. Maua huleta furaha na hutumika kuonyesha mapenzi au heshima. Maana na umuhimu wa maua ni kama maua yana humuhimu mkubwa sana katika maisha ya binadamu. Mauwa hutumika kuonyesha mapenzi, shukrani, heshima, pole na furaha. Katika tamaduni nyingi, kutoa mauwa ni ishiara ya hisia nzuri bila kutumia maneno mengi. Haina za mauwa. Kuna haina nyingi za mauwa kwa mfano, kuna waridi. Waridi uwakilisha mapenzi na mahaba. Kuna mauwa ya alizeti ama kwa kizungu ya naitwa sunflower. Hii uwashiria matumaini na furaha. Kuna maua yanaitwa Lili, Usafi na heshima, maua ya porini. Hii ni huru na asili. Maua na mazingira maua husaidia kuimarisha usaidia kuimarisha mazingira kwa kuvutia nyuki na vivepeo na nyuki vivepeo na kwa uchavushaji kuboresha hewa kufanya mazingira yawe mazuri na tulivu. Mauwa na afya ya akili utafiti unaonesha kuwa mauwa hupunguza msongo wa mawazo. Uleta amani ya moyo. Uongeza furaha na hali chanya. Ndiyo maana mauwa hutumika sana katika hospitali. Jumbani na mao fisini.